Kusema ukweli, naweza sema shughuli zangu za wakati za mvua, kidogo mvua inaweza leta mvurugo wa kazi za kawaida, bali napenda mvua. Huwa najipanga, nikuwe na mwavuli wangu, kama ni kwenda kazini nijipange mapema, ili nipate nisiharibu zile kazi zangu za kawaida.

Si mara mingi, lakini huwa nafuatilia sana mambo ya siasa, ya nji yangu, eeh lakini si sana kuzungumzia maybe mara chache tu kama watu walikouwa wanaongelelea basi naezachangia maoni yangu, lakini mimi sipendelei sana kwa sababu mimi sipendangi siyasa.

Naweza sema uzoefu wangu kazini ni hie hali ya kufanya kazi na umoja. Kushirikiana, kusaidiana, kikazi, ikiwa kuna mtu atachelewa, maybe amekuwa na shughuli, muna weza kumsaidia. Iyo ni uzoefu mzuri, kukaa na wengine na amani.

Kwangu naweza sema napenda bongo. Mara nyingi najipata nimesikiza bongo kwa sababu iko na mafunzo mingi. Wale waimbaji wanaimba kwa utaratibu. Kwa mpangilio fulani mbayo inaileweka sasa napenda nyimbo za bongo.

Naeza sema mimi ni mtu anapenda kukunywa maji. Naeza kunywa lita mbili kwa siku. Mzima, nikiamka asubuhi nikifanya maybe mazoezi kidogo hiyo ndo wakati ntaacha kukunywa maji. Nakunywa maji all through siku mzima. Mpaka ifike karibu lita mbili hivi kwa siku.

Kinywaji ambacho nakipenda sana, sana ni chai. Chai, na kahawa kidogo lakini naeza sema ni chai, chai ni kiamka subui, hiyo nilazima nakunywa. Kunywa pamoja na chapati, chapati maandazi, mkate hivo. Na pia nakunywa jioni, nakunywa tu saa wowote ile nikihisi.

Neza sema nakumbuka vile tulikuwa tunacheza, nchezo, tofauti, tofauti na marafiki zangu. Ile hali ya kukaa na umoja, kutembeleana, marafiki zangu wakuje kwetu mimi niende kuma kwao fitu kama hizo hiyo ndiyo naesa sema ni kumbukumbu ambayo ya utotoni ambayo naikumbuka mbaka sasa hivi.

Nyingi napenda tu vitu ambayo fiatu ambayo ni flat. Sipendelei nile wasichana wanapapaa high heels. Mimi si mtu wa high heels. So sometimes napata tu na flat shoes. Vitu ambayo inanipea comfortable bila wasiwasi. Natembea bila wasiwasi.

Naeza sema kujipanga ile hali ya kujipanga kabla ya uanze hiyo kazi yako asubuhi uamke upange utaratibu ambayo hiyo kazi inaelekea asubuhi kila kitu ambayo unahitaji vile unataka kazi ifanyike mpaka imalizike so naeza sema ile mpangilio wa kazi ndio nzuri.

Kabisa naesa penda maua yaani napenda maua sana napenda ile harufu yao manukato mazuri ya maua napenda maua sana inaleta utulifu moyoni inaleta ile feeling ya kuwa naamani napenda sana maua.

Naeza sema napanga nyumba yangu, nafanya usavi, ile thorough cleaning, nikiwa chumbani, kama kuna kazi nafanya, kitu nafuraia sana ni kufanya usavi, kwanzia kwa ile kitu. Kwa kitanda, chini ya kitanda kupanga nguo zangu vizuri, kupanga jikoni yangu ikae smart, hio ndio naesasema nafanya.

Mara moja kwa mwezi huwa ndio naenda nachunga nywele zangu kama ni kubomoa na bomoa zile nywele nimekuwa nazo na osha vizuri na weka treatment nachunga nywele yangu na naisuka tena ikae smart so nasema maramoja kwa mwezi niko sawa.

Mara nyingi nikiwa na wasiwasi fulani huwa natafuta hali ya kujituliza kama naenda mahali nabreathe in nabreathe out najituliza mimi mwenyewe, alafu nikuje nipumzike nyumbani nilale ili nikiamka asubuhi naamka kama niko freshi.

Naeza sema kitu ambayo nimejifunza ni kuhusu vitu kama hizi za online kufanya vitu za online ama remote jobs. Na ziko na changamoto mingi sana kuna wakora ambayo wanaingilia kati au wengine wanaeza ibia watu wengine. Lakini naipenda bado najifunza.

Kabisa napenda kucheza na watoto wangu nikiwa nyumbani kama hakuna kitu nafanya basi nita wacheza na wao kucheza kusikia wa skef pia na wapenda napenda ile mchezo wanacheza basi tunacheza naelimisha kutokana na mchezo ili wapate kujua vitu kwa sababu watoto wanalearn haraka kwa kucheza.

Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea ni zawadi ya simu. Kuna rafiki yangu mmoja alininunulia simu wakati ambapo sikuwa na simu. Basi nilihisi vizuri sana kwa sababu alininunulia simu nzuri ambayo nilifurahia na ime nisaidia. Mpaka sasa hivi inanisaidia. Sasa naeza sema ni zawadi ya simu.

Tuna amani. Kujali watu wengine, kufikiria kuhusu watu wengine, kuinua watu ambao wako chini. Iyo ni mazoea ambayo, ni mzuri ambayo nilijijenga. Na nikamua kila mtu ako na shida na tunafaa kusaidiana, basi ni jambo la muhimu sana, ama ni jambo la busara kusaidia wengine.

Kukua na wivu na mtu mwingine akifaulu, kukua na hile roho mbaya kuharibia mwingine maisha, kugombana na vitu ambazo hazisaidii, hizo nenda ni chukiza sana. Minapenda utulivu, minapenda amani, napenda watu ambao wanasaidiana. Kukiwa na chuki mahali, kukiwa na hatusikizani basi, sitaendana na.

Naizapenda kulima bustani. Kwa sababu kulima ni kitu ambayo nililelewa naayo, watu walikua wanalima huko upande wa kwetu. Basi kulima napenda, napenda kulima bustani naenda kulima kila kitu mbayo inalimwa hapo. Kama ni mahindi, maharage, kila kitu, napenda kulima.

Napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia iko na vitu mingi. Ambazo mtu anajifunza kila siku. Kuna AI, iko na mawaidha, inakusaidia kima wazo vitu kama hizo. So napenda sana kujaribu teknolojia mpya, kujaribu, kuona vitu ambazo zinabadilisha dunia.

Masubui, asubui, nikiamuka, niende kazini, basi asubui bado ukona ngufu, bado ukona ile hamu ya kufanya kazi, unafanya kazi na bidii, unafanya kazi vizuri bila kuchoka. Asubui, inafanya kazi kwa rahisi, kwa sababu bado ukona energy, bado ujahisi njaa, vitu kama hizo. Asubui is the best.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kujitegemea, bila kutegemea ama kuwa na expectations ile ya kutegemea mtu fulani. Watu hubadilika, kwa kila jambo watu hubadilika, ni ile hali ya kukubali maneno ambayo yanatendeka ma maisha yako iendelee bila kujihisi vibaya.

Naweza sema mimi ni mtu wa kuamka mapema. Mimi sipendi kuchelewa. Ikiwa naenda kazini basi naamka mapema. Nijipange siku hiyo. Niandike vitu ambazo nilikuwa nafaa kuandika. Hili nijipange kazini. Ili nisichelewe. Nifanye kazi na utaratibu. Naweza sema mimi ni mtu wa kuamka mapema.

Si mara nyingi, lakini ikiwa naenda kazini basi inafasa. Kwa sababu saa inaokoa, inakusaidia, kupanga vitu zako, kufanya kazi na wakati. Nikiwa nimepanga kuwa nafanya hii kazi kwa wakati fulani. Basi, saa yangu itanisaidia. Naam kukiwa nitakua naangalia-angalia, nikifanya kazi zangu tofauti.

Si mara mingi sana, mi si mtu wa kupanda milima, lakini nikiwa na marafiki zangu huwa tunapanda milima. Nikiwa na group, watu wengi, tunaenda, tukicheka, tukichekeshana, tukitiana, nguvu, vitu kama hizo basi naezapanda. Lakini mimi binafsi tu ati nimejipanga kuenda kupanda milima basi, si kitu changu.

Hapana, sijaifanya kazi na timu ya mbali, sana sana tu watu nafanya kazi na watu ambayo wako karibu karibu, lakini ningependelea sana kufanya kazi na watu tofauti tofauti, timu mbali mbali, ili kujifunza, vitu tofauti tofauti, watu maoni tofauti tofauti kutoka kwa watu mbali mbali, tunahesa penda pia kufanya kazi na watu mbali.

Kwangu binafsi, naweza sema napenda kutazama michezo. Mimi si mtu wa kucheza sana, napenda kutazama. Nitashangilia, nita tazama, nita furahia kuona wengine wakicheza, kitu kama hizo. Lakini mimi mwenyewe kucheza, basi siwezi. Maybe ni michezo tu ya kawaida. Lakini michezo sana sana, aa, sipendi.

Ntachukulia kwa utaratibu, sita uchukulia na uzito, ikiwa kuna mabadiliko kazini, ikiwa ni mabadiliko ambayo ni magumu basi nitaona jinsi ambayo nitafanya hiyo kazi kwa urahisi bila kusumbua. Kama itaniletea shida ya yote, basi niko na hile hamu ya kujua, basi nitauliza hili nielezwe vizuri.

Nawezasema njia yangu kubwa ambayo shiriki katika jamii yangu ni ile hali ya kuwaeleza watu au kuelimisha watu kukaa na amani, kutia wengine nguvu katika jamii, kusaidia wale wanyonge katika jamii yangu. So hiyo ndio naona ni njia yangu moja kuu ya kushiriki katika mambo mingi katika jamii.

Inategemea ni wapi ndo naenda, sana sana nikiwa kwa nyumba, nafaa tishati. Kwa sababu ni free, unafaa tu na kitu chochote hile ni free kwa susawa. Kiwe naenda kazini naenda meeting fulani naenda kutana na watu maa wapia, basi nafaa shati, ile ambayo inaleta heshima na ile kazi ambayo.

Malengo yangu kuu kazini ni ile hali ya kufanya kazi na heshima. Bila uongo wowote kufanya kazi na utaratibu, kazi ambayo inapendeza. Bila kulazimishwa bila kuwa na chuki kwa mtu yeyote ile kufanya kazi na utaratibu hiyo ndio lengo langu kubwa katika kazi.

Mara nyingi, nikiwa nimekuwa na kazi mingi, ama nimekuwa na siku mrefu, basi kitu cha kwanza ni kuja kwa nyumba kuoga. Baada ya kuoga, basi na lala. Iyo ni, naona kama ni itanisaidia kabisa kupumzisha ile uchovu ambayo nilikuwa nayo.

Na nyingi na penda komedi, komedi inanifanya nicheke sana sana naangalia video ama movie sa Movie ambazo zinanisaidia kucheka alafu tena nikiwa huko mitandaoni nikiwaona ile maoni watu wanatoa basi inanichekeesha sana.

Nitasema sanaa ambayo napenda ni sanaa ya uimbaji. Napenda sana ile melodies, nyimbo, zile nyimbo ambazo zina tia nguvu, alafu nyimbo pia ambazo zina iko na elimu ambayo inasaidia. Najikuta sana sana hiyo sanaa ya kuimba, napenda sana kwa maisha yangu.

Napenda sana kupika zile vyombo za musiki kama gitaa. Lakini sijui sana, lakini napenda kupiga. Kama gitaa, drum ya musiki, napenda sana. Kwa sababu nafanya wimbo yi ikuwe mzuri saidi.

Wazo langu la siku ya leo ambayo nimekuwa nayo ni ile hali ya kujitegemea kupata kufanya kazi kwa bidii ili nijisaidie mimi binafsi nisaidie watu ambao wako karibu na mimi kama familia so wazi langu mzuri pia leo ni kuomba mwenyezi mungu anipee kazi.

Nasema ni nguo, napenda kununua nguo zaidi ikiwa nikipata nguo nzuri ambayo inanifaa, nguo ambayo inaendana na mwili yangu basi, hapo hapo kama nikona pesa basi nitanunua. Napenda kununua nguo, nguo nzuri ambayo inanifaa, nguo nzuri ambayo nikivaa ivi, inanipendeza, inapendeza.